Ndiyo napenda kuwakelea sana kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwepesi kuwa ndani ya maji kunatoa ile hisia ya kupumzika kabisa na mwili wangu uhisi unaisha uchovu wa siku nzima Wakati nikiwa na mawazo mengi au stress kuwakelea unisaidia kuyapunguza na kunifanya nijisikie tulivu sawa na terapi ni kama kupata nafasi yangu binafsi mbali na kelele na mashinikizo ya kila siku Pia kuwakelea ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila hata kuumia au kuchoka sana inasaidia kuimairisha msuli ya mwili nzima kuongeza stamina na kuboresha afya kwa ujumla Wakati nikiwa nawekelea na hisi kama mwili wangu unafanya kazi kwa njia ya furaha Si kwa nguvu kubwa Hii hunipa motisha ya kujitunza na kuakikisha nipo fiti kila siku Zaidi ya yote kwa kuekelea hunipa furaha na amani ya moyo Iwe ni bwawani au baharini maji huniletea utulivu na kuondoa mawazo mapayea ni muda wangu wa kujiburudisha kufurahia hali ya sasa na kuwa karibu zaidi na mimi mwenyewe Mimi baada ya kuogelea nahisi nimerudi kwenye maisha nikiwa na nguvu tulivu na furaha sana.

Hekima ninayojifunza maishani ni kuwa uvumilivu ni silaha kubwa zaidi ya mtu yeyote. Maisha hayana ratipa ya kawaida na mara nyingi mambo hayaendi kama ulivyopanga. Kupitia changamoto na viikwazo mbali mbali, Nimejifunza kuwa si kila kitu kinawezo kutu kutatuliwa haraka na mara nyingine, uvumilivu hupunguza stress na kunipa nafasi ya kufanya maamuzi, sahihi, Badala ya kuchukulia kila kitu kwa hasira au hofu Pia nimejifunza dhamana ya kujidhamini na kujiipenda. Maisha yanaweza kuwa magumu na mara nyingine, wengine wanajaribu kushinikiza au kueleza jinzi unavyopaswa kuwa Hata hivyo, kujidhamini kunanisaidia kuweka mpaka, kufanya maamuzi yenye faida na kuchagua njia zinazoonyesha utu wangu Hii hekima imefanya nisahau mashinikizo yasiyo na maana na nisisitize nguvu yangu kwenye mambo muhimu zaidi Pia nimejifunza umuhimu wa kuchifunza kutokana na makosa ya kushindwa Hakuna mtu anayekosa, lakini jinsi unavyokapiliana na makosa hayo ndilo jambo muhimu. Badala ya kujilaumu au kusalitiwa au na huzuni Nimejifunza kuchukua kila tukio kama somo la maisha. Hii hekima imenifanya kuwa na nguvu kukabiliana na changamoto bila kuogopa na kuongeza ujasiri wa kufanya maamuzi mapya. Jambu lingine ni kuwa lenye nimejifunza ni kuwa kushirikiana na wengine ni muhimu zaidi ya na kujaribu kufanya kila kitu peke yako. Uwepo wa marafiki, familia au wenzio wa kuaminiana unaweza kubadilisha maisha yako kujua lini ni nini kuuliza msaada na kushirikiana kwa dhati. Na pia kuthamini kila mtu anayekuzunguka ni hekima ambayo imenifanya nisonge mbele kwa uraisi zaidi kuliko nilivyoweza kufikiria pekee yangu. Jambo la mwisho ni kuwa, hekima nyingine kubwa inayojiuza ni kuwa maisha ni ya mda mafupi tu. Kila muda unapaswa kuthaminiwa. Mara nyingine, tunashughulikia mambo madogo madogo na kusahau kufurahia Sasa. Mmejifunza kuishi kwa maana kuthamini kila furaha ndogo ndiyo unahitajika na mawazo yetu na pia kimwilini Nakushukuru kila jambo mpya linalotenda kwa umakini. Hii hekima imenifanya nione maisha kwa mtazamo chanya kushughulikia changamoto kwa amani na kufurahia safari ya maisha bila kuogopa yanayojiri.

Mara nyingi napenda kusikiliza muziki unayonipa utulivu wa moyo na kunifanya nijisikie huru Kuna nyakati napendelea sana muziki wa taraab Kwa sababu unamaneno yenye hisia na midundo laini inayotuliza akili Ukiusikiliza kwa makini unahisi kama hadithi inaelezwa pole pole ikikufanya usahau pilika pilika za maisha ya kila siku na kukaa tu kufurahia sauti na hala Pia husikiliza sana muziki wa kiswahili wa kisasa hasa ule wenye ujumbe mzuri wa maisha Napenda nyimbo zinazozungumzia mapenzi juhudi na matumaini kwa sababu zinanifanya nijione, niko karibu na uhalisia wangu Mitundo yake inanipa nguvu hasa nikiwa kazini au safarini na inanifanya niendelee na shughuli zangu nikiwa na hali nzuri ya moyo Wakati nyi mwingine hasa nikiwa nataka kupumzika zaidi Mi husikiliza muziki wa reggae na roots aina hii ya muziki inanifanya nijisikie huru kiakili kama vile mawazo yanapumua maneno yake mengi Yanazungumzia amani uvumilivu na haki jambo linalo nifanya ni tafakari maisha kwa kina na kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi Kuna wakati pia napenda muziki wa polepole kama eucharistic au instrumental muziki huu hauna makelele mengi lakini unanguvu zake za pekee huwa nauweka nikiwa masomo nasoma nafikiria au hata kabla ya kulala, sauti za hala zinanisaidia kupanga mawazo yangu na kuniletea utulivu wa ndani ambao ni muhimu sana baada ya siku ndefu Kwa ujumla, muziki ninaosikiliza mara nyingi unategemea hali ya moyo wangu Kila aina ya musiki inanafasi yake maishani mwangu, iwe ni kwa furaha huzuni au mapumziko muziki hunipa rafiki wa karibu anaye nisikiliza kila kunihukumu na hunisaidia kuendelea na maisha kwa utulivu na matumaini Ikiwa sitasikiliza muziki kwa muda mrefu nitaupata ule hisia wakupata mapumziko huku nikijiburudisha na muziki wa aina mbali mbali.